Ndio, napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa utulivu na kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya siri. Kutembea msituni hunisaidia kupumzisha akili, kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia hewa safi. Pia napenda kusikiriza sauti za ndege, upepo na kuona miti na mimea mbali mbali.